Je unapenda paka au mbwa kwangu naweza kusema kwamba napenda mbwa kwa vile mbwa kuna vile unaweza tembea naye hata ukienda mahali kama mawindoni ama kila mahali tu but ni kawaida kwa wanaume kupenda mbwa kushinda paka.

Aina gani ya keki unayo ipenda? Kwangu naweza kusema kuwa napenda keki ya chokolate. Iyo ndio mara nyingi nanunuwa nyumbani. Hili tuweze kula na familia yangu. Na pia wakati wa siku yangu ya kuzaliwa napenda kununuwa keki ya chokolate.

Jee unatumia video kwa mawasiliano. Iya ni ukweli maramingi napenda kutumia video kwa mawasiliano. Wakati nasungumza na familia yangu. Na pia marafiki zangu. Ili niweze kuona wanachokifanya. Na mahali walipo. Ivo nafadhalisha kutumia mawasiliano ya video kwa hivyo.

Unashugulikia muda vipi kazini. Kwangu naeza sema kuwa hili niweza kushugulikia muda wangu vizuri. Nakikisha kuwa nimefika asubui na mapema. Alafu pia nianze na zile kazi ambazo zinaitajika haraka. Na pia jioni sipendi kurudi nyumbani mapema. Nahakikisha nimemaliza kazi ya iyo siku kwa hivyo.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako wakati huu ambao kila mtu ameenda makwao kwa sherehe ya disemba tunawasiliana kwa njia ya simu na pia kwa njia ya whatsapp lakini kwa kawaida tukiwa kazi ni wote tunawasiliana kwa njia ya uso kwa uso.

Je, unapenda paka au mbwa kwangu naweza sema kuwa napenda mbwa. Tangu tu utotoni nimekuwa mtu wa kupenda mbwa sana. Ni kwa sababu tukilelewa hatukuwa na paka nyumbani ila tulikuwa na mbwa. Ndiyo maana nikaanza kupenda mbwa tangu hapo.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini kwangu ningependa kusema kuwa lengo la muda mrefu kwangu kazini ni la kuandika report mara mingi report ambazo naandika inachukua muda sana na inafaa niyapitie mara kathaa kabla niwasilishe kwa mkuu wangu Muzika.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Kwangu naweza kusema kuwa mazoezi yangu ya kila siku ni kukimbia. Na mara mingi napenda kukimbia wakati wa asubuhi. Na pia wakati wa jioni. Hio ndio mazoezi ambayo inanifanya nisikie niko vizuri kwa afya yangu.

Una kumbukumbu gani nzuri ya shule. Kwangu naweza kusema kumbukumbu mzuri ya shule ni nikiwa kidato cha tatu. Nilikuwa nimepita na nikaweza kutokea nambari moja darasani langu. Hapo ndipo mimi na wenzangu tulipelekwa kutembelea bahari ya Mombasa.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi. Naweza kusema kwa hususan mara mingi wakati ninaposhughulikia muda wa mwisho napenda kufanya haraka kwa sababu muda unaendelea kwisha. Ama pia kumalizia zile kazi za maana zaidi ili zingine ziweze kungoja siku itakayofuata ama wakati mwingine.

Je umewahi kushiriki mashindano naam. Mashindano nimeshiriki mara kadhaa. Ni mara karibu tano. Kwanza nikiwa katika shule la upili niliweza kushiriki mashindano ya kushindana na pia mashindano ya mchezo wa mpira wa mpira wa miguu na pia katika chuo kikuu niliweza kushiriki katika mashindano ya kukimbia mita mia moja.

Je unapenda muziki wa jadi. Naam mara mingi nimekuwa mtu wa kupenda muziki wa jadi. Hii ni kwa sababu yana mafunzo mazuri. Na pia yanakufunza kuhusu istoria ya zamani. Na ukifananisha na muziki wakisasa muziki wa jadi una mafunzo mengi.

Je unapenda kusoma maoni mtandaoni. Naam, kwa mara mingi napenda kufuatilia maoni ya watu mtandaoni asa facebooki. Ili niweze kujua watu wengine wanafikiria nini na kulinganisha na maoni yangu pia. Na pia nijue kunavyoenda vile watu wengi wanafikiria.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Kwangu naweza kusema kuwa sherehe yangu ya kupendezwa zaidi ilikuwa ya kukaribisha huu mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Ni kwa sababu tuliwesa kujuliana hali sisi wote familia tulipatana kwa pamoja na tukaweza kuongea mengi na wanafamilia ambao ilikuwa imekuwa muda mrefu kabla tuonane na wao.

Jee unapenda kusimamiwa au kusimamiwa. Kwa mara mingi ningependa kusema kuwa napenda kusimamia. Juu saa zingine kusimamiwa na na mtu asiyejua kusimamiaa kuna vile hutafanya kazi yako kwa njia inayofaa So naweza kusema naafadhalisha kusimamiwa.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio mbayo nimeweza kuupata hadi saa hizi ilikuwa kuongezewa mshahara. Hii ni baada ya kufanya kazi kwa miezi tano mfululizo. Sikuwai chukua ruhusa ndio maana wakaona nimetia bidii zaidi wakaamua kuniongezea mshahara.

Unatumia muda wako wa bure vipi. Mara mingi wakati ni sina kazi ya kufanya. Napenda kutembelea wazazi wangu nyumbani. Na pia kufanya kazi za mtandaoni. Kama hiki ninacho kifanya saa hizi ili niweze kuongeza pesa ambacho napata mwisho wa mwezi. Kwa hivyo.

Napenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta. Kwangu ningependa kusema ingawa mafuta sio mazuri kwa mwili napenda chakula chenye mafuta. Ni kwa sababu mafuta inapea chakula ladha mzuri na tena kinafanya ikue ikue soft na ikulike vizuri. Kwa hivyo.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Kwangu ushauri ambao ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuwa mtu unafaa kujitahidi sana katika hii maisha na pia kutumia muda wako vizuri. Kwa kuwa hii ndo maisha pekee unayo kwa hii dunia. Hakuna muda mwingine ambayo utaweza kupewa tena na ujana ukienda moshi haurudi.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? Naam. Ningependa kusema kuwa napenda sana kucheza gitaa na pia kupiga piano. Mara mingi kila jumapili nikienda kanisa mimi ndiye ninayefanya kazi ya kupiga piano, ya kucheza piano.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu. Kwa kawaida kwangu baada ya siku ndefu napenda kuoga. Alafu nielekee kitandani kulala bila kusumbuliwa hata siwezi taka kusikia sauti ya televisheni ama redio ili niwezi kupata usingizi wa kutosha. Ili nirudishe nguvu ya kuamuka kesho.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kwangu mara mingi wakati ninajua ninamkutano, napenda kuandika hoja zangu kwa karatasi, ili wakati niko kwa mkutano naongea, sitakosa hoja za kuongea ama kufikiria kwa muda mrefu. Hoja za kuongea, hapo sitakua nimepoteza muda. Muda wa mtu yeyote.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni? Mimi mara mingi napenda kufanya mazoezi yangu asubuhi. Kila wakati nikiamka kabla niende kwa bafu nafanya mazoezi ya kukimbia after baada ya kukimbia nakuja kuoga halafu nikunywe chai nijitayarishe kuenda kazini.

Unapenda kuandika au kuongea. Kwangu ningependa kusema kuwa na afadhalisha kuongea kuliko kuandika. Hii ni kwa sababu kuongea ni haraka haichukui muda kama vile kuanza kushika kalamu na kuanza kuandika na kwa kuongea utaweza kujieleza kwa uzuri na kwa ufafanuzi zaidi kuliko vile unapoandika. Kwa hivyo.

Unapenda kununua nini zaidi? Kutoka kitambo, napenda kununua bidhaa kama vile nguo na viatu hii ni kwa sababu napenda kuvaa vizuri na kuonekana vizuri So ningesema napenda kununua sana viatu na nguo. Hayo vitu mawili ndiyo napenda kununua.

Je unapenda kuzungumsa kuhusu siasa. Tangu nikiwa juo kikuu nilianza kujifunza kuhusu siasa na kupenda sana maneno ya siasa. Hadi muda huu sai napenda sana maneno inayohusiana na siasa ya nchi yetu na pia ya kimataifa Muzika.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Kwangu binafsi kutoka kitambo nimekuwa nikitamani sana kutembelea nchi ya uchina. Hii ni kwa sababu nimeyasikia vitu makubwa yanayoendelea katika hiyo nchi kwanza kwa kama teknolojia na pia uongozi wao ni wa hali ya juu. Pia ningependa kuenda kuangalia The Great Wall of China Ambayo nimekuwa tu nikisoma kwa vitabu. Nikisikia jina China ikitajwa. Natamani sana kuitembelea hiyo nchi.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Kwangu ningesema uwezo ningetaka kuwa nao ni uwezo wa utajiri. Ili niweze nikitaka kitu naeza nunua bila kushtuka ama bila kujali na pia niwanunulie wazazi wangu kila kitu wanachokihitaji bila kufikiria pesa inaeza isha So uwezo ambao ningeutaka sana sana ni utajiri.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha kwangu ningependa kusema kuwa ujuzi ambao nafaa kuimarisha ni ujuzi wa kuongea mbele ya watu wengi. Hivo nimeambiwa si mara moja mara mbili jifunze imarisha hio ujuzi wa kuongea mbele ya watu na hicho ndio kitu naendelea nacho saa hizi nataka niimarishe vizuri.

Je unaifadhi kitu ya dhamani? Naam. Kuna shilingi moja ya kitambo ambayo nilipewa na babu yangu. Nimekuwa nikihifadhi hadi wakati wa leo. Ni shilingi ya kitambo ya inchi ya australia ambayo ilikuwa inatumika. Zamani miaka ya elfu kumi na tisa na hamsini ambayo haitumiki tena kwa sasa but huwa naipenda kuihifadhi kama kitu ya dhamani.

Unafanya nini mara nyingi wikendi. Mara nyingi wikendi hasa jumamosi napenda kufanya usafi. Kuosha nguo zangu za kazini na pia viatu. Alafu jumapili asubuhi ni siku ya kuenda kanisani kuswali mungu. Baada ya hapo kama kuna mchezo wa kutazama naenda kutazama.

Jee unapenda kukimbia. Naam kutoka nikiwa miaka karibu tano nimekua nikipenda kukimbia sana. Hata nikiwa katika kidato cha kwanza na pia chuo ya upili nilikuwa mtu anaye penda kukimbia sana. Sana sana napenda kukimbia zile za kukimbia kilomita mingi.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu. Ni watu wengi sana wameweza kunifundisha mambo muhimu. Kuwa taja wachache naezaanza kwanza na mwalimu wangu wachuo kikuu aliye ni funza vile kushikilia pesa na kutumia vizuri. Na pia naeza kumtaja mzazi babangu. Aliye ni funza vile kuchagua marafiki ambao hawaezi kuelekeza kwa matendo mabaya.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Kwangu ningependa kusema kuwa napenda hewa ikiwa na hali ya baridi. Kwa kuwa sishikani na joto, najipata nimeanza kutokwa jasho mara mingi. Na hiyo itanifanya niweze kuoga mara mingi kwa siku So hali ya hewa ninayoipenda vizuri na inashikana na mwili yangu ni hali ya hewa ya baridi.

Jukumu gani unalo penda zaidi kazini. Kwangu ningeweza kusema kuwa jukumu ninalo lipenda zaidi ni jukumu la kuandika ripoti. Nilijifunza kitambo kutoka kazi nilikuwa nafanya after nilemaliza chuo kikuu adisai So nimeweza kuielewa vizuri sana ndio mana napenda nikipewa jukumu hilo ya kuandika ripoti.

Eleza hali ya hewa leo. Kwa leo, ningeweza kusema kuwa kumekuwa na mvua. Na saahi kuna baridi mingi sana. Na nimeweza kuvalia nguo mzito na koti hili niweze kuingiwa na baridi. Uwa napenda hali kama hii ya baridi. Na juliusi kwa nimenda kazini nimetulia tu kwa kitanda, kufanya kazi zangu.

Kumbukumbu gani nzuri una kutoka utotoni. Kumbukumbu nao kumbuka vizuri na nilipenda ni kumbukumbu ambao tuliweza kuenda kutembelea nyanya yangu na baba yangu. Tulitoka sehemu ya Bomet tukaenda hadi sehemu ya norak. Iyo ilikua mara yangu ya kwanza kupanda gari. Nilipenda sana hiyo safari na ndo maana sijaweza kusahau hadi wa leo.

Je unafahamu majirani zako. Nawafahamu majirani wangu wengi sana hususan nyumbani mahali nimetokea. Nawafahamu karibu wote ju tumeishi na wao. Miaka karibu ishirini na tano. Huku mjini ndiyo nawafahamu tu majirani kiasi. Wale ambao tunapatana na wao na tunawongea na wao kati ya majirani ishirinu huku mjini nawajua karibu kumi tu nusu yao sio kama vile nyumbani ambao nawajua karibu. Salimia tisini ya wao.

Jee umewahi kujifunza kupiga gitaa. Naam. Nikiwa kidato cha pili niliweza kujifunza kupiga guitar. Lakini kutoka hapo nikawacha kucheza tena. Ndiyo maana hadi wa leo sijakuwa na uwezo wa kuicheza vizuri kama mtu ambaye ameicheza for muda mrefu.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri anafaa kuwa na sifa ya kusema ukweli. Siyo kudanganya wananchi. Anafaa kuwaambia ukweli ya mambo vile inafaa. Na pia kiongozi mzuri anafaa kuwa na utu. Ile ya kusaidia watu ambao wamemchagua aende hiyo uongozini ambapo wako.

Unaenda maktabani mara ngapi. Kwa sahi naenda mara mbili kwa wiki. Kila jioni Jumapili na jumanne. Lakini kitambo bado nikiwa chuo kikuu Ju nilikuwa na muda mwingi. Nilikuwa naenda karibu siku nne kwa wiki. Sahi ni vile nimeshikwa na kazi sana siezi kupata muda sana wa kuenda huku maktabani.

Jee unapenda kujaribu teknolojia mpya. Naam. Tangu nianze kujua maneno na teknolojia nimekua nikipenda sana kujaribu. Nikisikia kuna teknolojia mpya imetokea lazima niende nikatafute mtandaon nijue kinafanya aje kinaitwa nini na kinaezakuwa kinauzwa bei ya ngapi Muzika.

Kitendo gani chawema umewahi kufanya. Nakumbuka mwaka wa elfu ishirini na kumi nilipatana na mtoto fulani amerudishwa shule na nilikuwa naenda mtaano. Ikabidi nime mrudisha hadi shule na nikamlipia karo ya elfu mbili. Na pia kuna mzee fulani nilimpata alikuwa amekosa nare lakini ilikuwa pesa kidogo miatano nikamlipia. Na hiyo ndo matendo mawili na ya kumbuka nimewahi kutenda mema.

Je unapiga kura naam huku kwetu katika nchi yetu ya Kenya bora mtu umehitimu miaka ya kumi na nane na umechukua kipande ya kupiga kura. Uko na uwezo wa kupiga kura mahali unapotaka mahali umesajiliwa. Mimi nilianza mwaka wa kumi elfu mbili kumi na saba kupiga kura.

Unapofuraha kuwa nyumbani unafanya nini. Mara nyingi nikiwa na furaha nyumbani napenda kutembelea marafiki wangu majirani So kila wakati nikipata furaha mingi napendelea kuenda kuwa na marafiki wangu majirani ili niweze kuwafuraisha pia nao wakuwe na furaha kama mimi.